Ndiyo, majirani zangu nawafahamu wote, ni watu wazuri sana, wakarimu sana, wapole, lakini pia ni watu wachangamfu, wanaopenda kupiga stori, tukikutana nyumbani, tunaongelea vitu vingi sana, vinavyoendelea mtaani kwetu na kama kuna changamoto yoyote, basi hatusiti kukutana kwa pamoja ili kuweza kuitatua. Nawafahamu majirani zangu na nawapenda sana.